Changamoto, changamoto ni tuseme vitu tunapitia katika maisha na pia tunaziepuka aje, ni nini inafanya tunaziepuka. Ni kurasa gani tunapitia. Yaani ni eneo gani tunapitia. Sasa changamoto iko kwenye maisha, iko kwenye kazini, iko kwenye kila kila maisha ya kila mtu.

Mbele, inaeza eleza siku inayokuja, ama ni kitu inayokuja, ni kitu itakayotendeka.